Njia ambayo naitumia wakati nahitaji kupumzika nikufanya mazoezi ya yoga. Mazoezi haya muda mwengi nautumia, huwa naufanya jioni. Kuanzia sa kumi na moja jioni. Naifanya, nilianza kujifunza mazoezi haya tangu nikiwa katika darasa la pili. Ndioposa, nikajifunza, nikaendelea hivyo kila siku, kila siku, kila siku. Kuanzia siku ya jumatatu hadi ijumaa naifanya mazoezi haya. Kwa muda masaa mawili kila siku inanisaidia na huwana hisi vema. Na mwili unapumzika kabisa.

Mara nyingi video zangu huwa natazama mtandaoni kupitia mtandao wa tiktok sana sana kama ni video za kuchekesha. Video fupi fupi ambayo ni sekunde kati ya sekunde thelathini na sekunde sitini. Wakati mwingine natumia mtandao wa youtube video ndefu ndefu kama muziki kusoma. Natumia pia mtandao wa instagram kwa kufanya biashara biashara nzuri nzuri ya wale matajiri. Biashara kama za kuuza nyumba vitu kama hivyo.

Kwa siku mimi binafsi natumia simu kwa muda wa zaidi ya saa nane nikifuatilia programu za masomo pale YouTube, vichekesho pale TikTok pia mawaidha za dini ya kiislamu. Nakumbuka simu yangu ya kwanza. Vizuri sana ilikuwa ya Nokia nimeweza kuitumia kwa zaidi ya miaka mitano na ilinisaidia sana. Ndiposa nasema simu inasaidia sana hasa katika mawasiliano utaona watu wanapata biashara kutoka upande wowote duniani. Na unaweza kuunda marafiki na mtu yeyote kote duniani. Awe mmarekani, mkenya, mhindi. Unapata marafiki wa kutosha. Na hapo inafanya nikumbuke ya kuwa muda mzuri wa kuzima simu. Nikifika usiku wa manane, huna budi ila kuzima simu na ulale.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza napitia masomo ambayo nimesoma mchana kutwa. Vilevile nikisha maliza. Natumia dakika tano kumuomba mwenyezi mungu anisaidie, aniepushe na maovu. Niweze kulala vyema. Nasiku iwe njema inayofuata.

Kwa kawaida rangi ambayo napendezwa nayo ni rangi ya samawati. Rangi hii imenifurahisha tangu nikiwa katika darasa la chekechea. Hadi wakati huu niko katika chuo kikuu. Bado naipenda na kuienzi rangi hii. Kila mahali ninapoenda.

Muziki ambao ninaupenda ni muziki wa bongo. Inafanya nikumbuke mwanamuziki kama vile diamond, ali kiba, harmonize, rayvanny, na bendi ya yamoto band. Na huwa nasikiliza muziki huu jioni na kusema kweli mimi hupenda na kustarehe kabisa.

Mziki ambao naosikiza mara mingi ni mziki wa bongo. Mziki huwa ina nisaidia kila wakati. Hasa katika mapenzi. Mawaidha. Ni furaha kamwe. Furaha. Hasa nikiskiza mwana mziki kama alikiba au vanila. Diamond. Roho yangu ya tulia kabisa.

Mahali pa kihistoria ambapo kkwamba ningependa kutembelea kabisa ni katika ufuo wa bahari hindi. Pale ambapo kwamba kuna nyumba ambayo ilijengwa na Vasco da Gama. Nyumba hii tulikuwa tunasoma katika somo la historia. Ndiposa ningependa kuiona macho kwa macho mimi mwenyewe. Niweze kufurahia na kufurahisha macho.

Bilashaka likizo yangu ya ndoto, ningependa kushiriki milimani. Milimani kule kuna furaha mambo yako shwari kabisa. Ningependa kwenda kule, niende may be na binamu zangu, tutembee kule. Nisafiri naye tutembee hapa na pale, hapa na pale. Tupike, tule, tuzungumze, tupumzike, tuongee, hadithi za hapa na pale.

Kwa kawaida, weekendi, hasa, Jumamosi na jumapiri ni muda wa kupumzika kutangamana na familia yako, mnywe kahawa, mtembee hapa na pale, mpige hadithi, kupumzika tu, kunywa kahawa na kufanya mambo ya kifamilia.

Mimi kama mkulima nimefuga wanyama wengi, nimefuga ng'ombe, kondoo, mbuzi, na nimeweza kufurahia kabisa, nawapeleka malishoni, nawapa nyasi, maji, nawakama, hasa ng'ombe, na pia wale mbuzi wa kuna mbuzi ambao huwa, tunawakama, wanatupa maziwa mzuri.

Mara nyingi mii huwashugulikia wateja kwa moyo mkunjufu na wakaribisha, tunaongea, kuwauliza wanahitaji nini, na wapa huduma njema kabisa, huduma ambayk inawafurahisha, na kuwafanya warudi hapo kila siku, ndiposa ninawateja we.

Wafanyi kazi wapi? Hasaa mali ambapo nafanya kazi. Tunawakaribisha, vizuri. Kuna kuwa na sherehe. Tunawakaribisha kila mtu anajitambulisha, pia anajitambulisha. Tunakula keki, kila kitu inakuwa.

Mara nyingi asubuhi, mimi hunywa chai, hasa ya mkanda, pamoja na yai na mkate, ni tamu kama halua. Mkate huo, huwa umepakwa asali, inafurahisha kamwe.

Na imizo ushirikiano katika timu. Asa, timu ya kandanda. Ushirikiano ndio itawasaidia kufunga magoli mengi na kupata alama mzuri. Alama hii itawapa mashabiki moyo wa kuhishabiki ya timu hiyo.

Kawaida yangu mimi hupenda kuwasiliana na mtu moja kwa moja na kusalimu kwa bashasha. Ndiposa ufurahiye. Tunaongea, tunapiga hadithi za hapa na pale na kuunda marafiki wazuri.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini huwa nayaandika chini nakikisha nazifuata. Namuomba mwenyezi mungu anipe nguvu ya kufanya malengo yale nisiende kinyume naye na kufanya kazi yangu kwa bidii kabisa. Ndiposa kila kitu iwe.

Kitu ambacho kwamba ni nafanya kushirikiana na timu yangu. Sam ambaye anafanya na ayo kazi pale kwenye mkahawa wangu. Nikuwa na mlahaka mwema nao. Tunaketi chini kama mtu anaswali, naeza kuuliza bila pinga mizi yeyote. Na mimi kama meneja na mjibu jinsi ina vyo faa na kutatua tatizo lolote.

Mimi wakati wote mimi ni mtu wa kuwahi. Ndiposa unaambiwa anayefika kisimani mapema hunywa maji maenge. Na mimi nataka kunywa yale maji maenge, maji mazuri, fika mapema, naweza kufanya kitu chochote kizuri, na kujipanga kabla ya kuanza na kazi zako za siku.

Ushauri ambao ningempa mtu ambaye anaanza kazi ni asikate tamaa. Hasaa, katika sekta ya biashara. Inahitaji uvumilivu, uvumilivu kabisa. Kipata hasara, huo ndio muanzo, mambo yatakuja yawe sawa na kila kitu iwe shuari. Usikate tamaa, mapato yata panda, biashara itakuwa nyingi, inarudi kuwa sawa.

Napendelea kusoma habari mtandao kuliko kwenye gazeti. Kwa sababu naweza kusoma wakati wowote mahali popote ambapo nipo. Simu natembea nayo kila mahali. But gazeti haihitajiki. Gazeti kutembea nayo inakuwa ngumu. Lakini kitu kama simu inakuwa rahisi kutembea.

Bila shaka mimi hupenda maua, hasa mwezi wa februari tarehe kumi na nne ambao ni mwezi wa wapenda nao. Napenda maua wa halizeti, harufu yake nzuri, haluwa.

Nimeshiriki katika mashindano mara nyingi sana. Nakumbuka kwa mashindano ambayo nilishiriki ya kula. Ilikuwa tunakunywa soda na mkate. Wakati mwingine tulipewa chai ya mkandaa. Saa sita mchana. Ilikuwa moto karibu nitokwe na ulimu. Litumbuiza sana.